Okay namkumbuka mwalimu Jackson ambaye alikuwa anafunza somo la kiswaili na alikuwa ka mwalimu mkari ambaye yuko serious na kazi anayoifanya na ni mwalimu ambaye anapenda mafanikiwo mwanafunzi wake. Na ni mwalimu ambaye anapenda kile anachokufundisha kiweze kusaidia mtaani na si chuoni tu ama hukuna kuendelea na masomo yako.